Michael Jordan anachukuliwa na wengi kama mchezaji bora zaidi wa muda wote the GOAT. Alishinda mataji sita ya NBA na Chicago Bulls. Alikuwa na wezo mkubwa kufunga ulinzi na uongozi. Alibadilisha kabisa mchezo wa kikapu na kuwa nembo ya kimataifa.

Kunae filamu kaimbwa na nandi, ambaye inaleta mambo na romantic na cinematic. Kunae nyambie kaimbwa na mboso, ambaye naitamamu na emotional and heartfelt. Kunae na falling, kaimbuwa na Alice ya Kiss. Ambae ni soulful na play introspective. Kuna je utaniua kaimbuwa na zuchu kumusisha diamond platinums. Kunae love mwantiti kaimbuwa na CK. Kunae wivu kaimbuwa na Nadia Mkame featuring Alboy.

Nashugulisha kazi za dharura kwa kupanga vipau mbele, kudumisha, utulivu na kuchukua hatuwa haraka. Kwanzia na kazi umuimu zaidi na kwakisha mawasiliano mazuri na timu. Natumia mbinu za usimamizi wa muda ili kwakisha kazi zote zinakamanika kwa ufanisi. Najitahidi kuwa na mpangilio na kutumia rasimali zilipo kwa busara.

Nimejifunza hekima za maisha kama kwa mfano kila jambo lina wakati wake. Usikimbilie mafanikio yafuatile kwa bidii na subira. Kujifunza kutokana na makosa ni njia bora ya kukua. Heshima uleta heshima. Huvumilivu uleta heshima. Huvumilivu huzaa matunda. Marafiki wa kweli huonekana wakati wa shida. Maisha si mashindano bali safari ya kujitambua. Kujua kusema hapana ni hekima pia. Kujali wengine huleta faraja ya ukweli. Kujituma bila kutegemea wengine ujenga utu. Kujifunza kila siku ni njia ya kuwa bora zaidi. Kutojua si kosa lakini kutotaka kujua ni kosa maamuzi ya araka uweza kuleta jambo au majuto. Kujua kusameana ni nguvu si udhaifu. Maisha ni mafupi, ishi kwa shukurani, na furaha.

Ninapenda mziki hasa wa kitamaduni kwa sababu unaguza moyo na kuleta amani. Ninapenda sanaa ya maigizo kwa kuwa inaelezea maisha halisi kwa njia ya kuvutia. Ninapenda ushairi kwa sababu maneno yanaweza kuwa na nguvu. Ya kubadilisha fikra. Ninapenda sanaa ya mitindo kwa sababu inaonyesha utambulisho na ubunifu wa mtu.

Ninapenda kutazama riadha kwa sababu huonyesha juhudi za ustahimilivu wanariadha. Ninapenda kutazama mpira wa kikapu kwa sababu ni wa kasi na una burudani nyingi. Napenda kutazama tenisi kwa sababu inahitaji umakini na ustadi mkubwa. Ninapenda kutazama michezo ya olimpiki kwa sababu inaonyesha vipaji kutoka duniani kote.

Napenda kula kwenye mikahawa ki matamaduni kwa sababu chakula huwa na ladha ya asili na mazingira ya kuvutia. Pia napenda kula kwenye migawa ya vyakula vya haraka kwa sababu na rahisi na haraka. Pia napenda kula kwenye sehemu tulivu kama bustani au fukweni. Napenda kula kwenye hoteli kubwa kwa sababu huduma huwa bora na mazingira ni ya kisasa. Na penda kula kwenye maeneo ya wazi kama vile vibanda vya chakula mitaani kwa sababu ni rahisi na vyakula ni vya kienyeji.

Napo gundua udhaifu, hujiwekea malengo ya kujiboresha na kutafuta mafunzo yanao husiana, huomba mrejesho kutoka kwa wenzangu ili nipate mtazamo wa nje na kujifunza zaidi, hujiwekea ratiba ya kujifunza au kutumia mbinu mpya kazini ili kuondoa udhaifu huo.